Yangu sana sana natumia kuingia social media. Zile apps natumia sana wa social media ni X which is formerly Twitter halafu Instagram, halafu Facebook. Hizo ndio mitandao natumia sana kwa simu alafu per day na tu naspend over sita hours kwa simu kwa hivo simu naitumia sana vitu zingine natumia simu ni kuchat, ku communicate na watu. Kupigia simu na pia kutransact mobile money.

Mimi huenda hospitali wakati niko mgonjwa. Sina mara specific yenye naenda kwa mwaka. Lakini mara mingi nikisema najipata niko mgonjwa mara kama mbili tatu kwa mwaka. Kwa hivo mi huenda hospitali mara kama mbili tatu kwa mwaka Although si ati nikona any specific routine yenye nasema ati ni lazima niende mara kadhaa kwa mwaka hospitali. Hakuna kitu kama hiyo in my case.

Napenda kula wali kuliko kula ugali. Obviously napenda kula zote kwa sababu ni staple food za kwetu. Lakini wali kwangu unapata iko more digestible, unapata iko tamu, halafu unapata vitu mingi zenye naeza kula nayo kuliko ya ugali. Mara mingi pia juu ni mchana na niko kazi, na prefer ugali halafu usiku nakula mchele kidogo kwa sababu ni ya iko light kidogo nitaweza kulala.

Kumbu nikonayo utotoni ni kuenda kuogelea kwa mto. Nikiwa mdogo tulikuwa tunaenda kujifunza kuogelea kwa mto kwa sababu hatungeeza kuafford kulipiwa swimming pool. Kwa hivo mto ilikuanga swimming pool yetu kama vijana wa uko geshaagi tulikua tunashikana vijana wengi kadhaa. Pingine surtaday wakati hatuko shule tunaenda tunaogelea. Tunaspend almost the entire afternoon huko. Halafu tunarudi jioni kwa hivo iyo ni ile kumbukumbu nikonayo kubwa sana ya utatoni.

Nyingi wikendi mimi huenda kuona mpira kwa sababu inakuanga time ya kurelax alafu wikendi ndio schedule za ball zinakuanga na mpira yenye napenda sana ni ya english premier league My favorite club ni chelsea kwa hivyo wakati wowote wikendi wakati chelsea inacheza nakuanga pale ama pia kama chelsea haichezi naenda tu naona zingine kwa hivyo hiyo ndiyo wikendi yangu inakuanga niki-spend time.

Na sipendi kuimba. Mimi napenda kuandika. Ingekuwa ninawaza kuhusu nyimbo, ninge prefer kuandika kuliko kuimba kwa sababu sina ile sauti tamu sauti nyororo ambayo inapendeza watu pia na pia nakuanga very shy. Sipendi kuongea mbele ya watu kwa hivyo pia hata kuimba. Itafanya niogope sana kufanya hivyo mbele ya watu.

Rafiki yangu wa karibu zaidi tulisoma nae 'campus' anitwa Brian. Tulikuwa tunafanya naye kazi moja za 'online writing' lakini aliamua abadilishe kazi akaenda pande ya 'electronics'. Na 'specifically inventory management' ya 'electronics' Brian nampenda kwa sababu ni rafiki wa kuaminika na ni mtu ambaye aneza kusaidia wakati uko kwa shida.

Apana sisomangi gazeti. Kwasababu niko na simu na naweza kupata zile habari zenye ziko kwa gazeti kwa simu. Hata kabla ni watu waweze kupata hizo gazeti zikiuzwa. Alafu gazeti pia ina cost pesa mingi So mimi siwezi ku afford kila siku kununuwa gazeti and then nikona way cheaper and more convenient alternative ndio yenye naweza tumia instead ya gazeti.

Kwa siku unaweza spend three to six hours kwa mtandao depending kama nikona kazi. Kama nikona kazi ndo spend shorter time kwa mtandao na iyo ni mostly x instagram na facebook. Kule napenda kuangalia mambo yanayotukia ama updates za marafiki wangu kuhusu maisha yao. Lakini wakati niko na sinakazi napata nikiangalia even vitu ziko beyond hapo. Napata nikiangalia reels. Napata tu nikiangalia news zingine. Pengine singiangalia before. Ile inaitwa doom scrolling. Kwa hivo kwa siku inanichukua between tatu hours and sita hours. Kama niko na kazi ama masina.

Sipendi kutembea msituni sana kwa sababu mimi huugopa zile vitu pengine zinaweza niuma huko chini kama nyoka ama wadudu wengine ambao wanaezafanya nikuwe mgonjwa alafu pia najua msituni kuna kuwanga na mbu wengi na mimi sipendi mbu hata kidogo. Kwa hivyo sipendi kutembea msituni although napenda kutembea. Kutembea huku nje kwa street iko sawa kabisa na mimi. Ikifika kwa kutembea msituni hapo nakataa kabisa.

Ninapenda kusoma maoni ya watu sana sana ikifika kule X X ni nzuri kwa sababu watu wanaarticulate thoughts zao through maneno. Badala ya video ama vitu zingini maneno ya mtu nikiyasoma yananifanya nipendezeke zaidi kuliko kama naona video ya mtu ama saa zingine tunaongea face to face. Mtandaoni kule X Watu wanapeana maoni sana sana ya siasa ya mambo mengine Social huku kando kando. Kwa hivyo napenda kujua wakenya wenzangu ni nini wanafikiria kuhusu topic mbalimbali.

Kwanza mtu washugulikia kwa ku-make sure uko polite. Venye utawaongelesha ukuwe mpole kabisa alafu ile swali wanauliza ukuwe na makini kabisa vinye wata. Ndiyo ukieza kurespond. Uko sure exactly kenye client alikuwa anataka. Na venye utaweza kumurespondia. Kitu ingine unafaa ujuwe ni ukirespondia client ni kukua prompt. Kama ali-expect kazi saa moja, tuma saa moja ama before saa moja Being punctual ni poa sana. Kwa hivyo hizo vitu vitatu ni za muhimu.

Wakati wa jua kali, napenda kuogelea kwa hivyo, najuanga it's the best time to swim for me, kwa sababu sipendi baridi alafu ujwe maji ni baridi, kwa hivyo, nikitoka kwa maji ya kuogelea na hakuna baridi eeh, nitasikia vibaya, kwa hivyo, wakati kuna jua, naprefer kuogelea. Na kama sina access to swimming pool, napenda tu kuenda mahali nikae kwa shade Somewhere in nature nisikize ndege wa kiimba, ama niangalie the environment. Nisikie akili imerelax.

Ee, napenda kucheza na watoto around mimi nikona my nephew ambaye ako miaka nne. Around watoto kwa miaka nne wao hupenda kucheza sana. Kwa hivo whenever I get the chance kama siko kazi nimetulia tu hapo nje napenda kumuita tucheze pamoja kwa sababu pia akirudi shule ama wakati niko kazini hatupati muda mwingi sana wakucheza.

Napenda kufanya kazi pekee yangu, nimezoea kufanya kazi pekee yangu na sija zoea kazi yenye tunafanya in teams. Kwa hivo napenda kufanya kazi pekee yangu na pia mimi ni introvert, introvert atupendi very social places. Kwa hivo pia kazini naeza taka kazi ene. Nahitajika mimi tu pekee yangu nifanye, nimalize, nireportie boss na niende nyumbani.

Nifunza jambo muhimu ni msichana anaitwa Rose na yeye alinifunza kazi yenye nafanya kutoka twenty-eighteen hadi sai twenty-twenty-five inaenda kuisha. Na hiyo ndio ile kazi yenye imenipa pesa mingi sana imeweza kunipea riziki na hiyo ndio ile kazi mimi utegemea kila siku kila siku hili niweze kujikimu kimaisha. Kwa hivyo namfurahia sana Rose kwa kunifunza hiyo kazi.

Kwa kusherekea mimi huita mabeshte wangu. Tunaenda mahali out tunakula lunch ama tunakaa kwa nyumba tunakula lunch na keki alafu jioni tunaenda mahali kwa club hivi tunajivinjari alafu baadaye tunarudi kwa nyumba tunalala. Keshowe kila mtu anaenda zake.

Kosa mimi hushugulikia inakujanga through revision naomba nilikosea hapa rekebisha kwa hivyo mimi huenda naangalia instructions zile original tena alafu naconfirm ni wapi nilikosea alafu nalinganisha hiyo makosa na ile suggestion yenye client amenipa naintegrate hizo mbili namake sure the final response iko haina makosa yoyote. Kwa hivyo.

Kazi kwa ya mchana mimi upenda ku nap An afternoon nap kwanzia maybe kuanzia saa nane hadi saa kumi naweza nap kidogo. Kwa sababu unaskianga ni mechoka alafu pia mi upenda kufanya kazi usiku. Kwa hivo hiyo nap ya afternoon napatanga iko very beneficial kwa sababu nitakuwa energized nikienda kuendelea kazi usiku. Kwa hivyo.